Ok, sasa nina vifaa viwili, nina kompyuta mpakato ambayo ni laptop, halafu na simu yangu, ambayo ni smartphone, halafu na kasimu kadogo, ambacho kwa Kiswahili tunaita kisoswadu kwa upande wa kisoswadu, chenyewe kinakaa na chaji siku mbili. Ndani ya siku mbili na kichaji mara moja hiyo ni kampuni ya tecno, upande wa smartphone, yenyewe inakaanga tu naichaji muda wote kwa sababu nakaa mtandaoni muda wote, na maisha yangu kwa sasa hivi nataka niyafanye japo siyo habit nzuri lakini nataka nifanye kwamba kwa soo mimi sipendi kuongea na watu, sipendi kukaa na watu, na prefer au napendelea kusikiliza watu wanachokiongea bila mimi kuchangia katika kile kitu wanachokiongelea wao kwa sababu mara nyingi nikijaribu kuwaongezea ujuzi juu ya kitu ambacho wanakiongelea, then mimi nakifahamu unakuta wanatoka mchezoni au wanakasirika. Kwa hiyo mara nyingi toka mdogo nimejijengea hiyo tabia ya kuchukua muda wangu kusoma vitu vingi au kutumia mtandao vizuri, kusoma vitu vingi ili nisikae na watu wasinidanganye kwa hivyo muda mwingi natumia kujifunza vitu mwenyewe binafsi kwa hiyo unakuta kwenye simu yenyewe inashinda charge tu. Yani nkiwa naenda sehemu labda nipo mbali na nyumbani au nina sehemu ambayo naweza nikapata umeme ndiyo naweza nikaichaji mara mbili kwa siku labda tuseme. Yaani haiwezi kuhifadhi chaji zadia ya mara mbili. Lakini tofauti na hapo. Ndiyo hivyo laptop yenyewe naichaji nikiitumia, lakini yenyewe ilivyo tengenezwa inakaa na chaji kwa masaa mawili, kwa sasa hivi ilikuwa inakaa na chaji masaa sita zamani hivyo ilikuwa bado mpya ila kwa sasa, kwa sababu imetumika nimekaa nayo sasa hivi inaelekea mwaka wa tano toka nimeinunua kwa hiyo imeenda imepunguza ule ubora wa betri. Kwa hiyo kwa sasa hivi ni masaa mawili. Na hapo si huwa nafanya kazi nzito, natakiwa kuwa naangalia labda movie vitu vidogovidogo, unaweza ukaingia kwenye Excel labda ukabadisha excel kidogo, word kidogo huwezi ukafanya PowerPoint eti utakaa lisaa lizima unafanya powerpoint hapana ni kwamba kwenye powerpoint labda kulikuwa na kazi ambayo ishafanyika tayari ishaandaliwa, ishadesigniwa kila kitu, kwa labda imetokea katika zile unamabadiliko katika ile kazi kwa hivyo unaweza ukaingia ukarekebisha, yani kazi ndogo ambayo haipi, cpu hailiwi sana au haitumiki sana mwana, pale ndio utaweza kusurvive hata lisaa limoja na kitu ikiwa unafanya kazi ndogondogo, lakini ikija labda unafanya graphics at the same time unasikiza, umewasha muziki labda unasikiza muziki halafu muda huo huo labda tusemeaje tuseme labda upo online muda huo huo maanake kitu ambacho kina punguza ubora sana, au kushusha chaji yangu sana ni kuwa online. Kwa hivyo, hivyo vitu ukivichangaya kwa pamoja unakuwa unaka muda mdogo. Hivyo.

Yaa, majirani zangu wote nawa fahamu sio kwa majina, lakini nawafahamu kwa sababu tukikutana tunaongea. Mimi ni muongeaji napenda kumpa, kila mtu nafasi ya kuongea na mimi. Ili nimjue ubongo wake unawaza wapi nikisha gundua, ni mtu ambae anajielewa, ubongo wake unafikiria vizuri. Anakua rafiki yangu tu wa kawaida kwa sababu sipendi sina mtu yeyote wa karibu kwa sasa ila ni marafiki tu wa kawaida kwa majirani zangu hapo kuna Jackson. Mwenye nyumba wangu huyo anaitwa ufinyo basi hakuna mwingine hapo wawili tu.